Nikuwa napenda hesabu sana. Hesabu nilikuwa napita sana. Hata kidatoku nilipata. Nilipata. E nikipenda mahesabu sana sana sana sana nakenye ilinisaidia sana nilikuwa na jaribu jaribu. Nikiingia sikuwa naipenda sana vile. Lakini nikifika kidato ya tatu hapo. Kujaribu nikifika kidato ya nne nilikuwa naipata hata kama siku endelea sana chuokikuu.

Kumbukumu ni mingi za utotoni. Lakini yenye huwa nakumbuka na wata huwa natamani hizo masiku. Ni venye tulikua tunaenda kuogerea kwa mto. Mto zikuwa kumejaa. Kukua kumefurika kabisa tulikua tunayenda kuongerea. Tunakula miwa. Yaani hizo hiyo maisha ya hizo masiku huwa nakumbuka nasikia vizuri sana.

Iyo nayo siku kuu. Siku kuu nazima nikunywe kamuratina pompe kidogo hivi. Nishereke. Sifanya kazi hiyo siku. Na inakuwa hivo Naturia na kunywa kamuratina. Najibamba hivo watakama nikopeke yangu. Na inakuwa siku hafu inaisha hivo.